Katika timu yoyote, ushirikiano ni moja ya jambo jema sana na kila mtu anatakiwa ashiriki katika kufanya maamuzi au katika kufanya kile ambacho mmekubaliana kama timu. Kwa hivyo ushirikiano katika timu ni moja ya kitu muhimu na ni nyenzo ambayo inaweza ikakusaidia katika kufanikisha malengo yenu kama timu kwa hivyo, namna ya kuhimiza ushirikiano ni namna ya kila moja anatakiwa afahamu nini cha kufanya. Kila moja akifahamu namna ya nini cha kufanya, mnaweza mkafanya kitu kikubwa sana na mnaweza mkapata matokea chanya. Kazika hiyo timu yenu ambayo mmeitengeneza, ama mnategemea kuitengeneza, au tayali mpo katika hiyo timu kwa hivyo, namna ya kuhimiza ya ushirikiano ni moja ya mawasiliano. Mwasiliano ni moja ya jinsi muhimu katika kuitimiza ushirikiano katika timu kwa hivyo, kila moja akifahamu majukumu yake, mnawasiliana namna ya kufanya kila moja anatambua mkishatambua kila moja anatakiwa afanye nini na kila mmoja anatakiwa afahamu kitu gani ambacho kiko katika kukifanya vizuri kwa hivyo kuna mwingine labda yeye anafanya vizuri zaidi katika labda kwa mfano kama nitolee mfano labda katika kazi kuna mmoja yeye yuko vizuri sana katika computer anaeza akaandika haraka haraka mwingini yeye ni mtu mzuri sana katika kutengeneza design ya maneno na mwingini yeye ni mzuri katika kuongea kuna mwingine ni mzuri katika kuprezenti, katika kuelekeza wengine kwa hivyo kila mmoja ana kipawa chake, ana kipaji chake katika timu kwa hivyo tukishirikiana, kila mmoja na kile kitu ambacho anachokiweza ndio maana katika timu, kuna kila mmoja ana kipaji chake, ana mambo ambayo anaweza akayafanya kwa ufasaha na kwa uzuri zaidi kw hivyo mkikaa pamoja, mnaeza mkatengeneza kitu kimoja kikubwa na kitu ambacho ni chanya ni moja ya nyezo nzuri sana katika kushirikiana na kwa sababu katika lugha ya Tanzania hapa na katika msemo mwingi unasemea mnataka kufika mbali basi nenda peke yako lakini ukitaka kwenda haraka nenda na wenzako haraka nenda peke na ukitaka mbali nenda na wenzako kwa hivyo ni moja ya kitu kizuri na ni muhimu zaidi kuenda na watu wengine kwa sababu ukienda na watu wengine utakuwa na mawazo mengi na mawazo mengi ndio yanasaidia katika kuboresha ile kazi yako unayoifanya lakini tofauti ukienda mwenyewe tu hauwezi kufikia malengo makubwa utaenda haraka haraka lakini waeza ukenda nje ya yale malengo au nje ya kitu ambacho unatakiwa ukifanye kwa hivyo ni vizuri zaidi kufikiria kwamba nikiwa na timu nzuri nikiwa na timu nzuri naeza nikafika mbali naeza nikafanya vitu vikubwa na vizuri zaidi.